Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya mvua inaponyesha kwenye udongo mkavu ile huitwa trekiwa Kila mara nikiskia inaleta hisia ya utulivu na mawazo mpya Nikama dunia inavuta pumzi Pia napenda harufu ya kahawa mpya asubuhi Inanipa nguvu na motisha ya kuwaza siku Harufu hiyo inanifanya ni hisi umakini unaongezeka hata kabla sijakunywa kikombi chenyewe Harufu zina nguvu kubwa kuliko tunavyo fikiria zinaweza kukurudisha kumbukumbu za utotoni kama harufu ya chakula kilicho pikwanna mzazi au sabuni ilio tumia zamani kwa kweli harufu huunganika moja kwa moja na haisi ya zetu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kukumbua mchango wa kila mtu kwanza Hata hatua ndogo ikifanikiwa ni muhimu kusema asanti na kuonyesha kuwa juhudi za kila moja zinaonekana Pili napenda kusherehekea kwa pamoja pia iwe ni mazungumzo ya furaha kicheko au kushiriki chakula Hii huimarisha mshikamano na kuifanya timu ijisikie kama familia Tatu hutumia mafanikio kama fursa ya kujifunza tunaangalia kilichofanywa kazi vizuri ili tukirudie na jinsi ya kuwa bora zaidi hii hutuongeza motisha badala ya kujisifu tu.